Mchezaji wa mchezo ni nae mpenda sana ni Lionel Messi. Kwa sababu ya kipaji chake kikubwa na unyenyekevu wake ndani ya uwanja ya nje ya uwanja. Navutiwa na uwezo wake wa kucheza mpira kwa ustadi mkubwa, kufanya maamuzi ya haraka na kusaidia timu yake kufanikiwa bila kujionyesha kupita kiasi. Sababu nyingine inayofanya ni mpende ni nidhamu na bidii aliyonayo. Licha ya chagamoto alizo kutana nazo tangu akiwa ndogo. Hakukata tamaa bali aliendelea kujituma hadi kufikia mafanikio makubwa. Hii hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii katika maisha yangu binafsi. Kwa ujumla, mchezaji huyu hunifundisha kuwa kipaji kikubwa huenda sambamba na juhudi subira na heshima. Kila ninapo mtazama akicheza, huhisi hamasa na kufurahia sana mchezo wa mpira wa miguu.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni hali ya hewa ya wastani. Isio na joto kali wala baridi kali. Aina hii ya hali ya hewa hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Na ni rahisi zaidi kufanya shughuli za kila siku bila usumbufu. Ninapokuwa kwenye hali ya hewa ya namna hii. Nahisi mwili na akili vinakuwa katika hali nzuri ya utulivu. Napenda pia hali ya hewa yenye upepo mwanana na jua la kiasi hasa wakati wa asubuhi au jioni, hali hii hunipa hamasa ya kutoka nje, kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Aidha, hewa safi hunisaidia kufikiri vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, hali ya hewa mzuri hunichangia, furaha na utulivu kisaikolojia. Ninapofurahia hali ya hewa huwa na mtazamo chanya nafanya kazi kwa ufanisi zaidi na nahisi raha katika maisha ya kila siku.

Ndiyo nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa ni uzoefu wa kufurahisha sana na kukumbukwa tamasha hilo lililokuwa limejaa watu wa rika mbalimbali waliokuja kufurahia muziki na kushiriki furaha ya pamoja kulikuwa na nishati kubwa, sauti za muziki na mwanga ulioufanya mazingira yawe ya kusisimua sana nilifurahia sana kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja jukwaani kuwaona wakicheza kuimba na kuwasiliana na mashabiki kulinifanya nihisi ukaribu nao zaidi. Pia nilipenda jinsi muziki ulivyowaunganisha watu wote hata wale ambao hawakufahamiana kwa kila mtu alikuwa anaimba na kucheza pamoja bila kujali tofauti.

Ninaposherekea sikukuu huanza na kwa kujiandaa mapema ili siku hiyo iwe ya furaha na utulivu. Mara nyingi husafisha mazingira ya nyumbani, kuandaa chakula maalum na kuhakikisha kuwa kila kitu muhimu kiko tayari maandalizi haya hunipa hisia ya shangwe na hunifanya nianze kusikia sikukuu kabla hata haijafika. Siku ya sikukuu yenyewe napenda kuisherehekea pamoja na familia yangu na marafiki wangu. Tunakaa pamoja, tunakula chakula cha pamoja, tunazugumza na mara nyingine kusikiliza muziki au kutazama vipindi maalum. Kushiriki muda na watu ninaowapenda hunifanya nijisikie furaha, upendo na mshikamano kwa kweli. Kwa ujumla kwangu sikukuu si hiyo tu sherehe bali ni wakati wa kushukuru na kutafakari. Hunitia moyo kukumbuka mambo mema niliyopata kuthamini watu waliopo katika maisha yangu na kuanza upya nikiwa na matumaini na moyo wa furaha.